Mimi napenda michezo mingi sana, lakini sana sana napenda kukimbia, napenda kuluka kamba, napenda kukimbia, napenda michezo ya mpira kama netball, football, basketball, rede, napenda sana michezo ya hivyo. Lakini pia napenda sana michezo kama kucheza mziki, kwa sababu kunafanya viungo vya mwili virilaki na hutumii nguvu kubwa katika kucheza. Napenda sana michezo ya magemu haya kwenye tv, napenda sana kucheza kitu kama pubg, napenda kucheza ps, napenda kucheza sana magemu kwa sababu ya nasaidia sana katika ubongo akili, ya nafanya akili yako iliraxi, ya nafanya akiliyaku iwe sawa, ya nakupa moodi nzuri. Kwa hivyo, napenda sana hiyo michezo kwa sababu inanisaidia katika kujenga na kuimarisha akili yangu na kuimarisha ufahamu wangu. Ni michezo ambayo ni rahisi kuicheza, ni michezo ambayo mtu anaeza akaicheza. Lakini hususan hiyo michezo tunacheza kwa sababu ya afya ya akili yetu, afya ya mwili yetu, afya ya ya ufahamu wetu Kwa hiyo napenda sana kucheza michezo kwa sababu inanisaidia na inanijenga tofauti na burudani, hiyo michezo inanisaidia sana katika kufanya akili yangu ipanuke, katika kufanya akili yangu ya kutulia Napenda sana michezo kama hiyo, lakini pia napenda michezo ya kuvaa magunia kuna hile stag unavaa magunia alafu unakua unakimbia unakimbia mshindi ana anapatikana kwa njia yule atakaye weza kukimbia mpaka mwisho basi uyo ndo atakua mshindi lakini sana sana napenda pia michezo ya kuvuka kamba na ipende mchezo ya kubuka kamba na inasaidia sana katia kuimalisha mifupa ya mwili na nimeifanya sana na imenisaidia sana napenda sana hio michezo kwa sababu inafanya mwili wangu uwe imara na kufanya afya yangu iwe nzuri na kunisaidia pia kupunguza mawazo ama kufanya akili yangu i-relaxi ama akili yangu ipate utulivu lakini pia napenda sana michezo ya kupanda mtini napenda sana kupanda mti na kushuka napenda sana michezo ya kuluka kamba napenda sana michezo ya kukimbia Napenda sana michezo ya michezo ya kuruka kamba, michezo ya kukimbia, mchezo ya kupiga push up, napenda sana kuenda jimu, nifanya mazoezi, ayo mazoezi ya kama nifanya, nipigia mchezo.

Ndiyo, mimi napenda sana kujifunza historia na hata shuleni naikuwa napenda sana ilo somo la historia. Na mara nyingi sana, nikiwa na watu wanaonizunguka, huwa natamani sana kuuliza maswali ya, kipindi ambacho mimi sikuwa katika uwo wakati, labda ilikuwaaje, napenda kusikiliza historia za nyuma, watu walikua wanafanyaje, watu walikuwa wanaishije, mazingila yalikuaje miundo mbinu ilikuaje selikali ilikuaje kwa hio napenda sana kusikiliza nikisha sikiliza sasa na jifunza kutoka katika vile vitu ambavyo ni mevisikiliza kwamba zamani mazingila yalikuwa hivi, zamani vitu vilikuwa hivi, zamani mambo yalikuwa hivi kwa hiyo napenda sana kusikiliza na napenda sana kujifunza na naamini kwamba katika na naamini kwamba katika kujifunza na ukasikiliza vizuri Basi kuna vitu ambavyo utavijukua na ambavyo vitakusaidia Napenda sana kusikiliza historia. Hata nikiwa na wazazi huwa napenda sana kwauliza kuhusu vitu vya nyuma, kuhusu mambo ya kale vile alivokuwa akiishi, vile alivokuwa akifanya. Mambo ambavyo yalikua wa huwo wakati na huu wa sasa hivi. Nallinganisha alafu na jifunza kupitia hizo historia.

Mimi nikitaka kusoma habari mtandaoni kwa uhaga natumia mitandao ya kijamii kusoma na mtandao ya kijamii nimewafata watu baadhi ambayo napata taarifa nzuri za uhakika kupitia wao mtandao kama twitter, mtandao kama facebook, mtandao kama discord, mtandao kama instagram Kwa hiyo uko kote nimewafollow watu, ili niwe naweza kupata updates mbalimbali ama taarifa mbalimbali za mambo ambayo nahitaji kuyafahamu kama siasa, sheria, nini kimetokea, nini kinaendelea, kitu gani ambacho kiko saivi, ama fashioni gani, ama nini kimetokea hu mwezi, ama huu mwaka, ama hii tarehe imekuaje ni napenda sana kufuatilia vitu kama hivo kwasababu vitu ambavyo ni vya muhimu kuweza kufatilia kama mtu ambaye huko hai na unaweza kuishi ni vitu ambavyo vya muhimu sana ni vitu ambavyo haupaswi kupuuzia kuvifatilia siku zote lazima ujue mahali ambapo unakaa panaendaje lazima ujue nchi yako inaendeleaje lazima ujue serikali na endeleaje lazima ujue labda sehemu fulani kuna nini kimetokea labda nchi jirani ama nini kinaendelea lazima ujue kufatilia hivyo vitu ni muhimu sana kujua dunia inavyoenda kujua dunia inavyoelekea kujua nini kinaendelea kwenye hii dunia ni kitu cha muhimu sana kwa hiyo napenda sana kufatilia habari na kila siku lazima ningie nifatilie habari nijue nini kinachoendelea na niweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea ni nini nifanye kwa wakati huu Idha kwenye biashara, ni nini nifanye sa hivi, biashara gani ambayo inaendelea, watu gani, biashara gani wakubwa ambayo ndo wanashikilia soko kwa sasa hivi. Kwa hiyo, ni vitu ambavo lazima nifatilie ili nijue.